Ndiyo, na ninaona ni muhimu sana kuyafuata matukia kimataifa kwa vile ya naathiri moja kwa moja maisha kila siku hata kama mtu yuko Kenya. Uchumi wa dunia, ukiyumba, bei za mafuta, chakula na hata sarafu kama shilingi ubadilika. Vita migogora ya kisiasa na maamuzi ya nchi kubwa kama merikani au china yanaathiri hadi mwanafunzi mfanyabiashara au mfanyikazi wa kawaida. Kwa maoni yangu, mtu asiye fuatilia yanayoendelea kimataifa huwa anaishi gizani. Dunia imegusanishwa sana sasa. Kinachatokea ulaya au mashariki ya kati kinaweza kuwadhiri ya jira, masoko ya fedha na hata teknolojia tunazo zitumia. Mfano mzuri ni mabadiliko ya bei ya crypto au hisa ambayo mara nyingi husababishwa na sera za kidhefa za kimataifa Pia kuna swala la usalamu wa diplomasia migigoro ya kimataifa huathiri uhamiaji, misaada ya kimataifa na uhusiano wa nchi haya ni mambo ambayo vijana wanapaswa kuyaelewa kama vile ninavyo yaelewa Kwa mapema badala ya kuyachukulia kama habari za mbali zisizo na maana kwa kifupi, kufuatilia matukia kimateifa si anasa, ni wajibu na kila mtu anapaswa kuwajibika. Kuna kujenga, uelewa mpana, kuna kusaidia kufanya maamuzi bora na kuna kuandaa kuishi katika dunia halisi ilioja mabadiliko ya haraka.

Rangi ninayopenda kwa ukuta wa chumba ni samawati. Na si kwa bahati tu, samawati ni rangi tulivu inanipa hisia ya utulivu wa akili na mwili. Kila ninapoingia chumbani, kwa maoni yangu chumba ni sehemu ya kupumzika na kujitafakari. Kwa hiyo rangi yake lazima iwe inatuliza, siyo inayochosha macho au akili. Samawati ufanya kazi hiyo kikamilifu. Kwanza kabisa, samawati inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu ya masomo au shughuli nyingi kuingia chumbani ambako kuta zake ni samawati kuna nifanya nijisikie nimepumzika Hata kabla sijalala Rangi hii inanifanya nipumue kwa utulivu na kufikiria kwa utaratibu Ndiyo maana naiona inafaa sana kwa sana hasa kwa wanafunzi au watu wanaotumia muda mwingi kufikiria na kusoma Pili, samawati inaendana vizuri na mwanga Iwe ni mwanga wa asili kutoka dirishani au mwanga wa taa usiku samawati huhakisi mwanga kwa upole bila kungaa kupita kiasi Hii inafanya chumba kionekane kikubwa, safi na chenye mpangilio mzuri Kwa mtazamo wangu, rangi hii ina heshima fulani haipigi kelele lakini bado ina mvuto wake wa kipekee Pia napenda samawati kwa sababu ni rangi inayohusishwa na mambo chanya kama anga, bahari na amani inanipa hisia ya uhuru na kina cha mawazo Kwa chumbani chenye rangi hii unahisi kama una nafasi ya kufikiria ndoto zako, mipango yako na malengo yako bila shinikizo Hii ni muhimu sana hasa kwa mtu anayejitahidi kujijenga kimasomo na kimaisha Kwa ujumla samawati siyo tu rangi nzuri kwa macho bali ni rangi yenye maana Kwa chumba mimi siwezi kuchagua rangi ya fujo au yenye kuchosha akili samawati ni chaguo langu dhabiti na ninaamini ni mojawapo ya rangi bora kabisa kwa ukuta wa chumba, cha kulala au kusomea.

Ninakumbuka vizuri sana kumbukumbu moja ya utotoni, wangu iliyoniacha na furaha kubwa. Ilikuwa ni wakati nilipokuwa bado mdogo, tulipokuwa tunacheza mchezo wa nje na marafiki zangu karibu na nyumbani. Tulikuwa tuwacheza mpira wa kukimbia bila kuchoka, bila kujali muda wala matatizo ya maisha. Wakati huo maisha ilionikana raisi sana, na furaha ilikuwa nyingi ilioje. Nakumbuka nilikuwa pamoja na marafiki zangu wa utotoni na mara nyingi tulicheka sana hata bila sababu kubwa. Kumbukumbu hii inanigusa kwa sababu yanifanya nikumbuke jinsi tulivyokuwa uhuru, uhuru wa kucheza, bila mawazo, bila fikira za kulipa kodi, bila masomo, maisha ilikuwa yenye furaha kweli kweli. Tofaundi na sasa ambapo majukumu ni mengi, kila napo kumbuka mambo hayo nahisi furaha na wakati mwingine huzuni kidogo kwa sababu mambo hayako tena kama zamani Tugin pia unipa motisha ya kutadhmini maisha ya sasa na kuyafurahia ya sasa kwa vile nina kumbukumbu za utotoni Kumbukumbu zilinyazo nijaza nguvu ya kuendelea na maisha ya kila siku.